Juisi ya matunda ambao napenda kuipendelea zaidi sasa hivi ni kwa sababu huku kwetu matunda yamekuwa ni mengi kidogo ni msimu wake sasa hivi kuna maparachichi alafu inachangaya na maembe, inachangaya na mapensheni kidogo ile inakuwanga ni juisi moja nzuri sana ijapokuwa vile vile napenda sana juisi ya tikiti vile vile ninaipendelea sana tikiti linakuwa limechanganywa hapo na ndizi kidogo inakuwanga ni tamu sana ile juisi ni hivo tu.